Napendelea upepo wa asili kwa sababu unanifanya nihisi kuwa karibu na mazingira na unaleta hewa safi ya kutosha bila kukausha ngozi. Pia, hata hivyo, mimi utumia hisi ninapokuwa katika mazingira ya joto. Kali sana au ofisini pia ili kuweka hali ya joto inayestahimilika kwa ajili ya kufanya kazi kwa umakini.